Mfereji gani wa TV unafuata? Mimi nafuata sana mfereji wa Citizen TV kwa sababu wanatoa habari kwa kina na kwa lugha inayoeleweka. Kirahisi napenda pia vipindi vyao vya burudani na mazungumzo ambayo vinagusa maisha ya kila siku ya watu na mara nyingi. Hunifanya nijisikie karibu na jamii mbali na Citizen TV huangalia pia NTV na KTN News ili kupata mitazamo tofauti tofauti ya habari na kujua kinachoendelea inchini Kenya na dunia kwa jumla. Kufuatilia mifireji hii hunisaidia kuongeza maarifa, kufahamu masuala ya kijamii na kisiasa na kiuchumi na pia kuboresha katika mawasiliano na kuelewa wadunia inayozunguka ama inayonizunguka.

Je, unapenda kuendesha baiskeli. Napenda sana kuendesha baiskeli kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru kimwili na kiakili. Kila ninapoendesha baiskeli nahisi mwili wangu ukipata mazoezi mazuri, huku nikifurahia upepo safi na mandhari yanayonizunguka. Kuendesha baiskeli hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunifanya nitulie na kunipa muda wa, kufikiri na kufikiria mambo yangu binafsi, pia ni njia nzuri ya kuboresha afya kwa sababu huimarisha misuli huongeza nguvu na hunisaidia kuwa na mwili wenye nguvu na pia stamina. Na zaidi ya hayo kuendesha baiskeli hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na mwenye kujituma hasa ninapoweka malengo ya umbali au muda wa kuendesha.

Je unasoma gazeti ndio napenda sana kusoma gazeti kwa sababu kunanipa habari maarifa na mtazamo tofauti kuhusu matukio yanayoendelea nchini na duniani. Kusoma gazeti kunanisaidia kubaki na taarifa za kisiasa kiuchumi kijamii na burudani. Jambo linalowezesha kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu ya kila siku.